Mambo kaka, mambo dada, mambo rafiki, habari, una huko wapi, kipi una kipenda katika shughuli za kilasiku, shughuli yako kukupendeza ni ipi. Katika maisha kuna shughuli mbali mbali, binadam tunazuzifanya, shughuli izo zimigawanyika, katika nyanja mbali mbali za kijamii, kisiasa, kiu chumi, kiu tamaduni. Hata kwenye maendeleo ya science na technologia. Jee wewe rafiki, una pendezwa kufanya shughuli ipi kuanzia nyumbani, ambo kuna shughuli za kijami. Jee, una penda shuhuli za kiu chumi kama vile biashara, kama vile kuuzana kununua biza, iwe mtandaoni, iwe si mbi nafsi. Au, una pendezwa na shughuli za kisiasa, kama vile kuandaa mijadala mbali mbali, kuzungumuza mbeli za watu, kutua hotuba. Una pendezwa zaidi na shughuli ipi. Au, una pendezwa na maswala ya kijami, zaidi kuburudisha katika kijami. Yani katika maisha uwezi kuishi bila shughuli. Kwa sababu, shughuli mbali mbali zina tufanya tukutane na watu tufauti tufauti. Tujifunze vitu vipya. Una popata mawasiliano na watu tufauti. Una zidi kuongeza kitu kwenye maisha yako. Kwa kuputia shughuli mbali mbali za kijami izo, za kisiasa, kiu tamaduni. Unaida kutuka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Ukapata maendeleo mazuri kwa iyo. Ipi nishughuli yako, ya kukupendeza zaidi, kusafiri, kupika, kufua, kuosha vyombo, ama nishughuli ipi ambayo inakupendeza. Asante rafiki.

Mambo tena rafiki, mambo mpenzi, kampuni gani ya teknologia una iamini? Makampuni ya teknologia yapo mengi sana, makampuni hayo yanakusogeza karibu, wewe kupata taarifa zilizo rasmi kwa wakati sahihi. Je, ni kampuni ipia teknologia unayoiamini? Je una amini zile ambazo zipo karibu na wewe au ambazo ziko mbali na wewe? Makampuni yako mengi ambayo yanaendesha biashara, mitandaoni? Je, wewe una amini kampuni gani ya teknologia ya rafiki yangu? Unaweza ukaniambia.

Je, unavaa saa kama unavaa saa ni jambo zuri sana. Kuvaa saa kutakufanya wewe uende na wakati, uonekane wa kisasa, kujua ratiba zako, kupangilia mambo yako, utayafanya kwa wakati gani, kuanzia asubuhi, mpaka siku yako inapokuisha. Waswahili wanasema, wakati unapokuwa na wakati, fanya la wakati. Usipofanya la wakati, itafika wakati, utakosa wakati wa kufanya la wakati. Je, wakati unaupata vipi Wakati unaupata kwa kupitia kifaa hiki maalumu ambacho ni saa, saa ambayo utaivaa kwenye mkono wako. Hii itakukumbushia kwamba, wakati upi, hufanye jambo lipi. Wakati utakusaidia kila jambo kulipa dhamani yake. Kwa hivyo matumizi ya saa ya mkononi ni mazuri, kwa sababu hii ni semhemu ya kukufanya wewe, uonekane ni mtu ambaye unajali muda, unajua kuendana na ratiba, unapangilia mambo yako kisomi, kistaarabu, unajua unataka nini kwa wakati gani. Kwa hiyo, unavaa saa kama unavaa saa ni jambo la busara, jambo nzuri la kupendeza. Kwa hiyo, isihishhie tu kwako, share na rafiki zako, shirikisha rafiki zako. Mwelekezo muhimu wa jambo hili la kuvaa saa. Kuvaa saa hakukufanyi, uonekane tu mwenye kujali, lakini kunakufanya pia uwe na mwonekano mzuri, mbele ya watu wengine kuvaa saa ni sihemu ya wewe kujiamini, kutochelewa katika mambo yako, kufanya vitu kwa wakati husika, unaopendeza na unao takiwa. Kwa hivyo saa ni muhimu kuivaa, anza na wewe, mshirikishe rafiki yako na mwengine, na mwengine, tuvae saa ili tuendane na wakati tufikie malengo yaliokusudiwa asante rafiki kwa kuniskiliza nakutakia jioni jema uwe na wakati mzuri.

Habari rafiki, habari mpendwa, karibu tena kuungana nami katika muda huu, je ungependa kuona maendeleo gani katika jamii. Mimi ningependa kuona maendeleo mengi sana katika jamii yangu, hususani katika maswala ya kielimu, maswala ya huduma muhimu za kijami, kamavile, hospitali, huduma za afya kwa ujumla, maji, umeme, barabara. Vitu vyote hivyo, ni sehemu ya kurahisisha maendeleo katika jamii. Kwa huo ningetamani kuona maendeleo katika nyanja zote zile za maisha. Tukianza na uchumi, maendeleo katika viwanda. Kupitia viwanda, tutapata pesa nyingi. Lakini kupitia siasa, na tamani kuona wanasiasa ambayo wana fanya kazi katika kuleta maendeleo, katika kujenga nchi kwa ujumla. Lakini katika jamii, huduma muhimu, ikiwemo elimu, ikiwemo maji, ikiwemo umeme, huduma za afya. Lakini nikiguzia kwenye suala la uchumi bado utalii. Utalii ni sekta ambayo italeta maendeleo makubwa sana kwa jamii kupitia pesa za kigeni. Unapopata pesa za kigeni, hizi zinapelekea nchi kuendelea zaidi na zaidi. Kwa sababu pesa ile inatumiwa kwenye uwekezaji. Kwa maendeleo katika jamii, napeda kuyaona katika nyanja zote za maisha. Nikianza na siasa, uchumi, utamaduni, science na teknologia. Science na teknologia kwa dunia ya sasa ulipofikia. Hatuwezi kuishi bila maendeleo ya science na teknologia. Vitu vingi vipo kidigitali kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo na tamani kuyaona katika jamii. Watoto waanze kuhamasishwa na kulelewa umuhimu kujifunza science na teknologia. Ili waweze kuishi kulingana na ulimwengu wa sasa kwa hiyo. Napenda kuona maendeleo katika nyanja zote za maisha. Ikiwemo uchumi, lakini kubwa zaidi maendeleo ya science na teknologia kama hapa. Naeza ni kaongea mimi nipo Tanzania, lakini kanisikia ata mtu ambaye yuko nchi jirani kwa hiyo maendeleo. Kwa ujumla wake, napenda kuona mandeleo katika nyanja zote za maisha. Ili tu nchi yangu iweze kuendelea. Asante rafiki kwa kunisikiliza ni kutakie jioni jema.

Asante, mara nyingi huwa natumia barabara. Kwa eneo nililopo, njia kuu ya usafiri ambyo naitumia ni barabara. Natoka eneo moja, kwenda eneo jingine kwa kuvuka barabara, kupita mita ya kawaida. Kwa ni njia peke nainitumia barabara. Sina njia zaidi ambayo naitumia katika safari za kila siku ni barabara. Iyo ndio njia naniyotumia kusafiri.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu historia ndio kila kitu katika maisha. Kupitia historia, unaweza ukafahamu vitu vingi ambavyo vilikuwepo kabla ya wewe, lakini kupitia historia, unaweza ukajaribu kubuni na kufikiria utafanya nini ili na wewe uwacha historia. Huwa napenda kujifunza historia kwa sababu historia ndio maisha yetu. Binadamu tunaishi ili tuwache historia na tunaishi pia kupitia historia za ambao walisha tutangulia. Huwa napenda kujifunza historia ndiyo kwa sababu kupitia historia najifunza vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sivijui. Lakini pia vinanitengeneza na mimi huishi maisha ambayo hata badaye nikiondoka duniani. Watakuja wengine kujifunza kupitia historia ya maisha yangu. Huwa napenda kujifunza historia kwa sababu ni sehemu ya kujifunza yaliyopita, kuishi sasa na kujaribu kujitengeneza katika maisha ya badaye. Asante.

Asante, muda wa mwisho ninashughulikia kwa kufanya maandalizi kabla hajafika mwishowe. Kwa sababu, ili ufike mwisho vizuri ni lazima kuena maandalizi hapu mwanzo. Kwa unashuhulikia muda wa mwisho kwa kufanya maandalizi awali kabla. Kupitia maandalizi hayo, mwisho wangu unakuwa mzuri siku zote. Kwa sababu, hua napata muda kujiaandaa mwanzo ni kabla ya kufikia kwenye mwisho husika. Asante.

Ndiyo, napenda kwa sababu nikiangalia na kuwa nafsi yangu inapata amani na utulivu, lakini ni kitu ambacho kinapendezesha. Kwa inapendezesha eneo lo kuepo, lakini akili pia inachangamka kupitia maua. Kwa hiyo ninapenda sana kuyaona mpaka kuyapanda Kwa sababu ya nachangamusha akili Lakini ni mapambo mazuri yanayovutia kwa hiyo napenda asante.

Ripoti za kazi huwa naandaa kupitia kwenye mfumo, upo mfumo maalumu wa serikali ulioandaliwa, ambao mtumishi anakuwa anajitakmini, anafanya kazi mwaka mzima, anatekeleza utendajikazi kwa mwaka mzima, lakini mwisho mwaka huwa naandaa ripoti itakayoni onesha kwamba nilifanya nini na nini kwa kipindi chote choko. Ripoti huwa naandaa kwenye mfumo, ripoti za kazi kwa kuandika changamoto mafanikio. Kwa kifupi ni ubora na udhaifu wa kazi yangu ambayo ilitokea na nilikutana na changamoto zipi.

Neno siri salama naliweka kwa kupitia nywila ambayo ni ngumu na iandika pembeni kwenye karadasi lakini hata napoiweka kwenye keep note nachukua neno la siri ambalo ni ngumu nywila ambayo ni ngumu mtu mwingine hawezi kuigundua kwa urahisi nachanganya herufi na namba kwa hiyo na alama mbalimbali hiyo inakua salama zaidi kwangu.

Siku zote, napenda kusoma maoni ambayo ni chanya ya kujenga. Kama ulikuana maoni chanya ya kufanya ujirekebishe, sehemu ambapo ulikosea hapo awali, huwa napenda kuangalia mambo chanya siku zote. Nikiona ambayo hayapo kwenye mtazamo wa uchanya, huwa sipendelei. Hua pendelea zaidi, kusoma maoni ambayo yapo kwenye chanya zaidi, ili kuzidi kuniimarisha na kunipa moyo wa kufanya jambo zaidi na zaidi.

Naupenda zaidi mwezi wa 4 kwa sababu ndio mwezi ambao mungu alijalia ni kazaliwa lakini mwezi huo huo ni limza mtoto wangu wakwanza Kwa naupenda mwezi huo kwa sababu ni mwezi ambao umekua baraka kwa mimi mwenye kuzaliwa nimezaaliwa mwezi wa nne wa naupenda zaidi katika mwaka napenda zaidi mwezi wa 4 umekua baraka ni mezalua mimi mwezi wa 4 lakini ni baraka ni memza mwanangu mwezi wa nne kuwanapena zaidi mwezoanine katika muaka.

Ambazo ni zinaigiza uhalisia hasa katika maswala ya mahusiano kwenye jamii, ndoa, maswala ya mahusiano, maisha, katika malezi ya watoto katika familia, yeah napenda zaidi katika mazingira kama hayo yanayogusa jamii, yanayogusa kuanzia ngazi ya familia, malezi ya watoto, ndoa, mahusiano, kwa ujumla wake napenda filamu za namna.